Masoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kila asubui uansa kwa kunyosha mwili kwa dakika chache hili kwamsha misuli na kuondoa usingisi. Bada ya hapo, mara nyingi nafanya masoezi mepesi kama kukimbia kwa dakika ishirini na kutembea kwa kasi. Asa inje hili nipate ngufu na hewa safi na kuansa siku nikiwa na ngufu. Mara kadha kwa wiki, naongeza masoezi ya ngufu kama push-up squats, sit-ups na masoezi ya tumu. Haya unisaidia kuhimarisha misuli na kuporesha mukaa wangu. Wakati mwingine, natumia muda wangu kufanya yoga na masoezi ya kupumua ili kutulisa akili na kupunguza mzongo wa umawazi. Masoezi haya unifanya nchisikie mwenye ngufo, mwenye umakini na mwenye furaha siku nzima. Bia unisaidia kukudumisha afya njema, nidhamu na kujianu. Kwangu, kufanya masoezi kila siku si tu kuhusu mwili, pale pia ni njia ya kujitumza kia kili na kihisia.

Mimi napenda upepo kuliko esi upepo wa asili hunifanya nijisikie huru na mtulivu kwa sababu ni laini na hunifanya nijisikie baridi kupita kiasi pia hunisaidia kupata hewa safi jambo ambalo ni zuri kwa afya ya kupumua na ustawi wa mwili kwa ujumla. Upepo hunikumbusha mazingira ya asili kama kukaa chini ya mti au karibu na bahari Hali inayo punguza msongo wa mawazo na kunipa amani ya akili. Zaidi ya hayo, kutumia upepo huokoa umeme na ni rafiki kwa mazingira. Hivyo hunisaidia kuishi kwa njia endelevu na yenye uwajibikaji.